Kwa upande wangu, mafunzo ya kazi yalio nisaidia zaidi ni yale ya linifundisha uwajibikaji na nidhamu ya kazi. Na kumbuka, nilipoanza kazi kwa mara ya kwanza. Nilijua mambo ya darasani, lakini kazi ya lizi ilinifundisha umuhimu wa muda kufika mapema, kumaliza majukumu kwa wakati na kuwajibika hata pale hakuna anaye kusimamia.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu kwangu. Sio tu njia ya kusafiri, bali pia ni muda wa kujitafakari. Unapokuwa unatembea, hasa asubuhi au jioni, unapata nafasi ya kutulia, kuangalia mazingira na hata kupanga mawazo yako bila presha. Nakumbuka nyakati ambazo nilikuwa nikitembea baada ya siku yenye shughuli nyingi, kila hatua ilikuwa kama kupunguza mzigo wa mawazo.

Nikiwa utotoni, nilikuwa napenda sana kucheza na kugundua vitu vipya. Nakumbuka nilivyofuraia michezo ya nje, kukimbia na marafiki kuruka kamba na kucheza mpira bila hata kuangalia muda. Pia nilipenda kusikiliza handithi kutoka kwa wazee. Zilikuwa zinanifanya niwaze sana na kunijenga kimaandili bila mimi hata kujua.

Napenda kuvaa nguo za kawaida lakini nadhifu, zinazonifanya najisikia huru na mwenye kujiamini kwa wakati mmoja. Mara nyingi huchagua nguo ambazo sio nzito sana, zina rangi tulivu na zinaendana na mazingira ninayo kuwa nayo. Napenda sana mchanganyiko wa urahisi na mvuto mdogo, kama jinsi safi na shati nzuri.

Nikiandaa ripoti za kazi, huanza kukusanya taarifa zote muhimu kwanza, tawimu matokeo na maelezo kutoka kwa kazi ilivyofanyika. Napenda kuhakikisha nimeelewa vizuri lengo la ripoti kabla sijaandika chochote. Baada ya hapo, hupanga mawazo yangu kwa upangilio mzuri utangulizi mfupi.

Hio, napenda kuimba sana. Kuimba kwangu ni zaidi ya sauti tu. Nijia ya kujieleza na kujiachilia hisia. Kuna nyakati nikiimba nikiwa pekee yangu, labda nikiwa na furahia muziki ni na upenda. Na hisi kama mzigo wa mawazo unapungua pole pole. Na kumbuka pia kuimba nikiwa na marafiki auka nisani, hile hisia ya kuungana kupitia sauti unipafuraha ya kipekee.

Napenda kununua vitu mahali ambapo ninaweza kuona tofauti nachagua kwa uraisi. Mara nyingi napenda maduka makubwa yenye bidhaa mbali mbali. Kwani kunisaidia kulinganisha bei na ubora kabla ya kufanya uamuzi. Pia napenda soko la mitaa au masoko ya kienyeji. Kwa sababu kuna bidhaa za kipekee na mara nyingine unaweza kupata punguzo au bidhaa hasili.

Kinacho nifanya nicheke ni hali sisizo za kawainda au silezi nazo burudisha akili. Kwa mfano, mimi ucheka sana pale ni napo jisikia mshangao au mtu akisema kitu cha kuchekesha kwa njia isiyotarajiws. Pia ucheka sana ni kiwa na marafiki. Tunapo badilishana vichekesho au tukikumbuka tukio lazima lililo tufanya tutabasamu sana.

Ndiyo, ninavaa saa mara kwa mara. Si kuvaa tu kama kifaa cha kuangalia munda. Mbali pia kama sehemu ya mtindo na kujieleza. Saa zuri inaweza kuongeza heshima kidogo kwa mavazi yangu na kunifanya nijiskie nadhifu na mpangilio. Pia kunafaa, saa kunanisaidia kupanga muda wangu vizuri.

Napenda zaidi kula nyumbani kwa sababu kunipa faraja na uhuru wa kufanya kila kitu kwa namna yangu. Nyumbani unaweza kupanga chakula unachopenda bila haraka na pia kuzungumza na familia au marafiki kwa raha. Pia napenda mazingira ya nyumbani ni tulivu safi na unanipa hisia ya usalama.

Michezo ninayo ipenda kutazama ni ile inayo changanya shindani na mbinu za akili. Kwa mfano, napenda sana mpira wa miguu. Hasa ligi kubwa za kimataifa. Kwani sio tu kuona timu ikishindana, bali pia mbinu na mbinu za wachezaji zinanivutia sana. Pia napenda michezo ya kikapu na baadhi ya michezo ya mashindano ya mbio au athletics.

Napenda kufanya mabo raisi lakini yenye maana na familia yangu, kwa mfano tunapokaa pamoja kuzungumza na kucheka, hata mbila shughuli maalumu, unipa furaha kubwa sana. Pia napenda kula pamoja, kushiriki andithi za siku, na kukumbuka mambo ya zamani, yaliyotufanya tuwe karibu zaindi. Wakati mwingine utoka matembezini na kutembelea ndungu, jabo linalotusaidia kuimarisha usiano wetu.

Napofurahia kuwa nyumbani, napenda kufanya mambo yanayonifanya nijisikie raha na utulivu. Kwa mfano mara nyingi hupumzika kwa kusoma vitabu, kuangalia filamu au vipindi vinavyoipenda. Au kusikiliza muziki unaonifanya nijisikie tulivu. Pia napenda kuzungumza na familia au marafiki wa karibu, kucheka pamoja na kushiriki hadithi.

Kwa upande wangu napenda kusimamiwa, lakini pia kushirikiana kwa karibu. Hii ni kwa sababu ninaamini kwamba usimamizi mzuri hunisaindia kujifunza, kukua na kuboresha utendaji wangu kazi. Ninapo dhaminiwa na kupewa maelekezo yaliyo wazi nafanya kazi kwa ufanisi zaidi na kwa kujiamini.

Ndio, mimi napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inanifurahisha na hunisaidia kufikiria kwa umakini. Ndio, pia napenda kucheza michezo kabisa, inanipa burudani, hunifanya nijisikie huru na pia inaniongeza nguvu ninapoicheza.

Hapana siwezi kuishi siku moja ibila teknolojia kwa sababu teknolojia imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku. Ninaitumia kuwasiliana na familia na marafiki kufanya kazi au masomo, kupata habari kwa haraka na hata kujiburudisha. Bila teknolojia ningejihisi kama nimetengwa kidogo na dunia.

Napenda sanaa ya ubunifu, hasa uchoraji na sanaa ya mikono. Aina hii ya sanaa hunivutia kwa sababu huonyesha hisia, mawazo na vipaji vya mtu kwa njia ya kipekee. Pia napenda kuona jinsi rangi maumbo na michoro tofauti vinavyounganishwa kuleta ujumbe au hadithi fulani.

Malengo niliyo nayo kwa kazi ni kukuza ujuzi wangu na kuwa mtaalamu bora zaidi katika ninachofanya. Natamani kufanya kazi kwa bidii. Kuwajibika ipasavyo na kuchangia mafanikio ya timu au shirika kwa jumla. Pia nina lengo la kujifunza mambo mapya kukua kitaalamu.

Ndiyo, mimi nimewahi kununua tiketi za tukio. Kufanya hivyo hunipa nafasi ya kushiriki katika matukio muhimu kama sherehe, maonyesho, na mkutano mbalimbali. Hunisaidia kupanga muda wangu mapema, kuepuka usumbufu wa dakika za mwisho na kufurahia tukio nikiwa na amani.

Mimi natazama video mtandaoni kupitia majukwaa kama YouTube na Facebook. Hapa hupata video za elimu, burudani, habari na mafudisho mbalimbali. Wakati mwingine pia hutazama video za mziki, mafunzo au mahubiri kulingana na muda, pia na hitaji langu.

Napenda chakula kisicho na mafuta mengi huwa naona ni chepesi kula, kizuri kwa afya, na hunisaidia kujisikia vizuri baanda ya kula. Ingawa wakati mwingine, chakula chenye mafuta kidogo kinaweza kuwa kitamu. Kwa ujumla napendelea vyakula vilivyopikwa kwa njia yenye makini ili kulia ya safi wana.

Mazoezi yangu ya kila siku huwa rahisi, lakini ya muhimu kwa afya yangu. Kila siku hujaribu kufanya matembezi ya ndakika ishirini, mpaka thelathini. Hasa asubuhi au jioni, ili kufanya mwili iwe hai na akili itulie. Wakati mwingine hufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili.

Napenda kusafiri nikitumia GPS. Hunisaidia kupata mwelekeo kwa urahisi. Kuokoa muda kuepuka kupotea hasa nikiwa sehemu nisizozoea. Pia hunipa njia mbadala endapo, kuna msongamano wa magari, au mabadiliko ya barabara. Hivyo safari kuwa rahisi na salama zaidi.

Ndiyo, mimi napenda kutembea msituni. Kutembea msituni, hunipa utulivu wa akili. Hunifanya nijiskie na mazingira ya asili. Na hunisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo. Hewa ni safi, sauti za ndege na manthari ya kijani hunipa nguvu mpya na kunifanya nijiskie mwenye furaha na amani.

Mimi ninashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kuweka vipaumbele. Huigawanya kazi katika sehemu ndogo ndogo ili isiwe nzito na huweka ratiba ya muda ya kila hatua. Pia hujitahidi kuepuka kuahirisha kazi kuzingatia kile kilicho muhimu zaidi au kuacha muda kidogo kwa dharura endapo kutatokea changamoto.

Mimi napenda kuwasiliana kwa uwazi na pia heshima. Iwe ni ana kwa ana. Kwa simu au kupitia ujumbe mfupi. Huwa nasikiliza kwa makini. Na kujaribu kueleza mawazo yangu kwa upole. Ili kuepuka kutoelewana. Mawasiliano mazuri hunisaidia kujenga uaminifu.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini kwa kiasi. Husaidia kujua mitazamo tofauti ya watu kujifunza mambo mapya na wakati mwingine kupata ushauri mzuri. Hata hivyo, nachagua maoni yenye heshima na taarifa sahihi, kwa sababu si yote yaliyo mtandaoni yanafaa kufuatwa.

Chumba, ninacho kipenda zaidi nyumbani ni chumba chakulala. Ni mahali pa tulifu na faraja. Ninapoweza kupumzika, kufikiria na kujipata upya baanda ya siku ndefu. Napenda kiwe na mazingira safi na tulifu. Rangi laini kama pingi au rangi nyepesi, sinazo nipa hamani. Kitanda kizuri pia.

Mimi napendelea upepo wa kawaida, maana unanipa hisia ya asili na fresh zaidi. Hasa wakati wa jioni au asubuhi, pia unisaidia kupumzika bila baridi kali sana. Hata hivyo, AC ni zuri pale ambapo joto limezidi na unahitaji baridi ya haraka kwa jumla upepo kwanza AC ikibidi.

Napenda hali ya hewa ya wastani. Isiwe joto kali wala baridi kupita kiasi. Hali kama hiyo hunifanya nijisikie huru, mwenye nguvu na ni rahisi kufanya kazi, au kupumzika. Hali ya hewa ya asubuhi yenye upepo, mwanana au jioni tulivu, ndio ninayoipenda zaidi. Kwa sababu inaleta utulivu na jisia ya amani.

Mimi na jirinda kutoka vitisho vya mtandao kwa njia katha. Kuzitambua mapema, siwezi kufuata hau kubonyeza viungo visivyo aminika au kushirikisha taarifa zangu binafsi, kuweka faraga na funga akaunti zangu kwa nyuila himara na kuzuia wengine kuona taarifa zangu binafsi.

Mimi napenda mikutano yenye mpangilio wa wazi na yenye malengo wazi. Hii ni kama mikutano ambayo kila mtu ana nafasi ya kutoa maoni, kuuliza maswali na kushirikiana bila hofu. Napenda pia mikutano yenye muda unaofikishwa ili kuepuka kupoteza muda. Lakini bado iwe na nafasi ya ubunifu na mazungumzo ya dhahiri.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Muzo mufu wa ajabu sana. Na kuona maji yasio na mwisho ya kiguza upepo na mwanga wa jua. Hali hiyo hufanya ni jisikie huru, mtulivu na mdogo kidogo, ikilinganishwa na uzito wa dunia. Napenda pia kusikiliza mawimbi ya kigonga pwani, matuwa na ranga samahani. Zinabadilika mchana hadi jioni.

Napendelea kuchanganya zote mbili, lakini kidogo zaindi kuandika. Napenda kusoma kwa sababu, unipanua maarifa, kunifundisha mambo mapia, na kunisaindia kuona mitazamo tofauti. Lakini kuandika, uniwezesha kuwakilisha mawazo yangu, hisia na ubunifu wangu kwa maneno yangu, na maranyingi kuna nifanya nifanya kuna.

Hapana. Sihishi mahali nilipozaliwa. Nilihamiya sehemu nyingine kwa sababu ya masomo. Kazi au mazingira bora ya maisha. Kuhishi mbali na nilipozaliwa, kuna nisaindia kujifunza mambo mapya, kukutana na watu tofauti na kukuza mtazamo wangu wa maisha. Hata hivyo, bando ninadhamini sana nyumbani nilikozaliwa.

Napenda juisi ya machungwa kama kinywaji cha baridi. Ni kitamu, kiipia na uchangia isiya kupumzisha kufuraiya. Pia hutoa vitamini muhimu na unifanya ni jisikie bora kiakili na kimwili. Mara nyingine napenda pia maji ya baridi au smoothie ya matunda lakini juisi ya machungwa ndiyo ninayoipenda zaidi.

Mimi napendelea kuandika kidogo zaidi kuliko kuongea, kuandika huniwezesha kueleza mawazo yangu kwa utulivu na kwa kina, bila shinikizo la haraka. Husaidia pia kuweka hisia mawazo na ndoto zangu kwa maneno yangu, jambo ambalo linanifariji na kunisaidia kupanga mawazo.

Ndiye napenda kula popcorn. Hunisaindia sana pale ninapokuwa nikiwa na filamu. Tamasha hau nikitaka kitu kidogo cha kula. Popcorn nikitamu, kidogo cha crunchy. Na mara nyingine inaweza kuwa na ratha tofauti kama chumvi kidogo hau sukari. Kwa kivupi nivitafunwa, vinavyo nifurahisha na kunifanya nijisikie raha.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi napenda muda huo kupumzika na kurichanji nguvu. Kula chakula cha mchana kilicho rahisi na chenye lishe, kutembea kidogo au kupumzika kwenye kiti ili kupunguza msongo wa kazi. Kusikiliza muziki, mtulivu na kutazama kitu kidogo kinacho nifurahisha.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki. Hii ni pale ninapo changanya nyimbo mbalimbali, nikiwa, niko nyumbani, nikifanya kazi, au kupumzika. Husaidia kuunda hali nzuri ya furaha, motisha au utulivu kulingana na nyimbo zinazopigwa. Kwa kifupi, kupiga chombo cha mziki ni njia ya kupumzika.

Mimi nangoja baruapepe mara chache kwa siku kawaida kila asubuhi na mara moja baada ya mchana. Hii hufanya nipate kuangalia barua muhimu na kujibu haraka bila kuingiliwa sana na ujumbe mwingi. Pia husaidia kusimamia muda wangu vizuri na kuepuka msongo wa taarifa zisizo muhimu.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa njia ya furaha. Shukrani na kushirikiana na familia na marafiki. Kwa kawaida nashiriki katika sherehe za kifamilia na kijamii. Kula chakula kitamu kutoa au kupokea zawadi ndogo. Na pia kufanya shughuli zinazofurahisha kama kutembea, kuimba au kucheza michezo ya familia. Pia napenda kuchukua muda kuwashukuru na kutafakari maana ya siku hiyo.

Napenda kula mboga za majani kijani, kama spinach, sukumawiki na mchicha. Hizo mboga ni zenye lishe, rahisi kutayarisha na kusaidia afya ya mwili na akili. Pia napenda koroti, kabiji na vitunguu, kwa sababu hutoa ladha nzuri kwenye chakula changu cha kila siku. Kwa kifupi, mboga zinazopenda ni zile zenye afya, kitamu na zinazo nipa nguvu.

Mimi ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara lakini si kila siku. Kwa kawaida napanga sasisho kila baada ya wiki chache. Au pale ninapokea arifa za usalama au programu mpya. Hii husaidia kudumisha utendaji mzuri, usalama na programu za kisasa. Kwa kifupi napasua vifaa vyangu kwa uwiano si mara kwa mara sana lakini kwa usahihi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Kuamka mapema unipa utulifu. Munda wa kupanga siku na umakini mzuri kabla shuguli hazijaanza. Asubui huwa na hewa safi na mazingira tulifu. Jambo linaonifanya nifanye kazi vizuri zaidi. Usiku naupenda kwa mpumziko na kutafakari. Lakini kwa ujumla asubui ndio muda wangu bora zaidi.

Napenda zaidi wali. Wali ni rahisi kuliwa. Hufanya chakula kiwe laini na kitamu. Na unaweza kuchanganya na mboga, nyama au mchuzi wowote. Hata hivyo mara nyingine napenda ugali hasa unapokuwa na mchuzi mzito au wa kitamaduni. Kwa kifupi wali ni rahisi, kitamu na kinarihirisha zaidi katika siku za kawaida.

Kinacho nifanya nifurai sana, ni pale ninapokuwa na amani ya moyo, na nikiwa na familia, marafiki, au kitu kinacho penda. Kwa mfano, kuona watu ninaowapenda wakiwa na furaha, kusoma kitabu kizuri, au kusikiliza musiki mtulifu, kufanikisha njama nalokuwa nalo ndoto au malengo yake.

Kumbukumbu zangu za shule ni nyingi na nzuri. Siku ya kwanza ya shule ilikuwa ya kusisimua, nilijua marafiki wapya na walimu, na hisia hizo bando zipo moyoni. Michezo na mashindano ya shule, nilifurahia kushiriki michezo ya timu, hasa mpira wa miguu. Kushirikiana na marafiki kwenye masomo, au shughuliza kujifuraisha, jambo liloongeza urafiki na furaha.

Hekima niliyo jifunza maishani ni hii, dhamani ya subira, uvumilivu na kushirikiana na wengine huleta amani na mafanikio. Nimejifunza pia kwamba, moja kushukuru na kudhamini kile ulicho nacho hufanya maisha ya kuwa yenye furaha zaidi. Kila changamoto ni fursa ya kujifunza na si kikwazo tu.

Ndiyo, napenda hesabu. Napenda hesabu kwa sababu nisaindia kufikiri kwa mantiki, kutatua matatizo na kupanga mambo ya kuwa sahihi. Pia inanikundisha ufumilifu na umakini kwa sababu kila tatizo ni njia ya kulitatua. Kwa kifupi hesabu ni changamoto ya kufuraisha inayo changamsha akili.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi hufanya taratibu mdogo kwa kutulia na kujiandaa kwa usingizi. Kupumzika kidogo, kuchukua mda kuondoa mawazo ya kazi au shugli za siku, kuoga hau kuosha mikono, uso hunifanya nijisikie safi na mtulifu, kusoma kitabu au kusikiliza mziki.